Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka kwa kiasi fulani. Chakula cha haraka hunifaa hasa ninapokuwa na haraka au nimechoka na pia sina muda kupika. Hata hivyo, sipendi kukila mara kwa mara kwa sababu huwa napendelea chakula cha nyumbani zaidi ambacho ni safi na chenye lishe mbora.

Je, unaishi mahali ulipo zaliwa? Hapana, si ishi mahali hususan nilipozaliwa, lakini naishi mji niliozaliwa. Niliamua kuhamia sehemu nyingine ya mji kwa sababu ya kazi na fursa za kujiboresha. Hata hivyo, bado ninaheshimu na kudhamini mahali nilikozaliwa kwa sababu ndipo nilio jifunza maadili na ya misingi na muhimu katika maisha yangu.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na umeiona wapi? Rangi ninayoipenda zaidi ni samawati. Naiona mara nyingi angani siku zenye jua wakati wa machweo na pia kwenye maji ya bahari au mto. Rangi ya samawati hunipa hisia za utulivu, amani na uhuru. Na mara nyingine huniskuma kufikiria kwa kina na kuzingatia mambo kwa utulivu.

Mwezi gani wa mwaka unaopenda zaidi? Mwezi ninaopenda zaidi ni mwezi wa disemba. Huu ni mwezi wa mwisho katika mwaka. Ninapenda kwa sababu ni kipindi chalikizo, sherehe na kuungana na marafiki na familia. Hii uniletea hisia za furaha, utulivu na shukrani. Na pia huwa ni muda mzuri wa kutafakari juu ya mwaka ulioisha na kupanga malengo mapia ya mwaka ujao.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi? Mimi ni mtu wa kuwahi. Huwa nahakikisha kwamba nafika mapema au kwa wakati katika shughuli zangu kwa sababu ninaamini kuwa kuwahi ni ishara ya nidhamu, heshima na uwajibikaji. Kuwahi hunisaidia kujiandaa vizuri, kupunguza msongo wa mawazo, na kufanya mambo yangu kwa utulivu na ufanisi.

Unafanya nini jioni kabla ya kulala? Kabla ya kulala, huwa ninajizatiti kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo wa siku. Huwa nafanya shughuli nyepesi kama kusoma kitabu, kuangalia habari au video fupi. Huwa nazungumza na familia na marafiki. Saa zingine, huwa naandaa mambo muhimu kwa ajili ya siku inayofuata. Kama kupanga ratiba na kuandaa vifaa vya kazi. Mara nyingine huwanafanya mazoezi madogo. Kama yoga, ili mwili na akili vipate utulivu.

Je, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Nimewahi kumlea paka na mbwa nyumbani na pia mara chache samaki katika mabawa madogo. Niwewahi kufuga, kondoo, mbuzi na ng'ombe nyumbani pia kuwafuga wanyama hawa, hunifundisha uwajibikaji, uvumilivu na jinsi ya kushirikiana na viumbe hai kwa heshima. Pia hunipa furaha na utulivu kwani kushirikiana nao kunatoa hisia za upendo na msikamano wa kipekee.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani ninapenda kuvaa nguo rahisi zinazonifaa na zinazo nifanya nijisikie vizuri huw nafurahia nguo zilizo na rangi tulivu au zenye muundo mzuri. Na zinazo faa kwa kazi na shughuli za siku. Pia napenda nguo ambazo ni za kifahari kidogo lakini si nyingi sana. Zinazo niwezesha kuwa na uhuru na kuhamia kwa urahisi bila kuzuiliwa.

Unatazama video wapi mtandaoni? Natazama video mtandaoni kupitia majukua mbalimbali kama YouTube na Facebook. Huwa nafanya hivi kwa ajili ya burudani, kujifunza mambo mapya au kupata habari na mafunzo. Pia napenda kutazama video zinazohusiana na kazi, elimu na ujuzi wa kibinafsi. Kwa sababu zinanisaidia kukuza maarifa yangu na kunipa mbinu mpya na kufanya kazi au kuendeleza vipaji vyangu.

Napendelea mfumo gani wa simu? Napendelea mfumo wa android kwa simu kwa sababu huwa unanikidhisha uhuru zaidi wa kubinafsisha, kuchagua programu na zana ninazotaka na pia unatoa mbinu rahisi ya kuhifadhi na kusimamia faili pia huwa nafurahia urahisi wa android wa kutumia huduma mbali mbali za google unaoutoa mfumo huu pamoja na uwezo wa kutumia simu kwa kazi, burudani na mawasiliano kwa njia rahisi na yeenye ubinafsi.

Tunda langu la kupendezwa ni lipi tunda langu la kupendezaw ni parachichi. Nalipenda kwa sababu lina ladha nzuri ni lishe na lina mafuta ya asili enye yenye faida na afya kwa mwili pia na inafaa kwa kutumika kwenye vyakula mbalimbali au kula kama kinywaji cha haraka tunda hili hunipa nguvu na hisia ya kuridhika kila wakati ninapo likula.

Aina gani ya keki unayoipenda? Napenda keki ya chokoleti zaidi ya aina nyingine yoyote. Huwa nafurahia latha yaake tamu na utamu wake wake wa kipeke. Hasaa ikiwa ni laini na yenye unyevu wakutosha. Keki ya chokoleti unisaidia nafanya na furaha nasikia mwenye furaha. Na maranyingi huipenda kushiriki na mafamilia na marafiki wakati washerehe au katika hafla za furaha.

Jee, unapenda kujaribu vyakula vipia? Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipia. Huwa nafurahia kugundua latha tofauti na tamaduni mbali mbali kupitia chakula. Kujaribu vyakula vipia, unipa kupanua uzoefu wangu, unifunza mambo mapia na kunifanya nijisikie mwenye hamasa na udadisi. Hasa ninapo pata chakula kilichopi kwa vizuri na kwa ubunifu.

Nje unapenda kutazama au kucheza michezo? Unapenda zaidi kutazama mchezo kuliko kucheza huwa nafurahia kuangalia mashindano mbalimbali hasa mpira wa miguu kwa sababu hunipa msisimuko na burudani. Kutazama michezo pia hunifanya nijifunze mbinu na mikakati mbali mbali ya mchezo hata kama sipati nafasi ya kucheza mchezo mara kwa mara.

Je, unapenda hesabu? Ndiyo. Kwa kweli, napenda hesabu. Kupenda hesabu, hunisaidia kuwa na fikra za kimantiki, kutatua matatizo na kufanya maamuzi kwa usahihi. Hesabu, hunipa changamoto ya kiakili na hunifanya nijisikie nimeridhika ninapofanikiwa kupata suluhisho sahihi.

Unafanya nini kulinda mazingira? Ninashiriki katika kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo madogo yenye maana kila siku. Kufanya hivyo, huwa nafanya hivyo kwa kupunguza taka, kuchangia kwenye usafishaji wa maeneo ya uma na kuponza miti na mimea ninapoweza. Pia huwa najaribu kutumia rasilimali kwa busara, kwa kutumia maji na umeme kwa wastani na kuepuka matumizi ya sio ya lazima ya plastiki. Zaidi ya hayo, huwa nachangia katika elimu ya mengine kwa kuwa himiza kushiriki katika kulinda mazingira. Huwa ninasaidia kuunda mazingira safi, salama na yenye uendelevu kwa jamii nzima kwa kufanya mambo hayo.

Je, umawahi kununua tikiti za tukio? Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio. Huwa nafanya hivi hasa pale ninapoenda kuhudhuria mechi za kimchezo, kuhudhuria michezo, tamasha za muziki au hafla za kijamii. Kununua tikiti, hunisaidia kupata nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika tukio hizo, kufurahia burudani na kuungana na marafiki au familia wakati wa sherehe.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Napenda kusimamia na pia kusimamiwa, kulingana na mazingira ya kazi. Napenda kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kuongoza, kushirikiana na wengine, nahakikisha malengo yanafakiwa kwa ufanisi. Wakati huo huo, napenda kusimamiwa kwa sababu hunipa mwogozo, marejesho na fursa ya kujifunza kutoka kwa wenye uzoefu zaidi. Mchanganyiko huu hunisaidia kukua kitaaluma na kufanya kazi kwa nidhamu na uwajibikaji.

Napenda rangi gani kwa ukuta wachumba? Napenda rangi ya samawati katika kwa ukuta wachumba. Rangi ya samawati unipa hisia ya utulivu, amani na nafasi ya kupumzika. Pia inasaidia kufanya chumba kiwe kirefu na cha kufurahisha kuishi au kufanya kazi. Unipa mazingira mazuri ya kufikiri, kusoma au kupumzika bila msongamano wa mawazo.